Mimi kibinafsi ninauhusiano mzuri na wazee. Kwa sababu ukiwa na uhusiano mzuri na wazee ni jambo la muhimu sana. Kuna hapa mambo machache ya kunisaidia, kujenga na rekebisha au kuimarisha. Heshima na kusikiliza. Wazee hujivunia wanapoheshimiwa hata kama hamkubaliani. Nawasikiliza na wanapoongea. Na sikimbilii kuwajibu kwa hasira. Pia kuwasiliana mara kwa mara, sio lazima niwe mazungumzo marefu. Huwa nawatumia ujumbe wa kusalimu. Napiga simu ya kuwauliza hali. Natumia muda kuwa na hawa hata kidogo. Kidogo ninachofanya kinamaana kubwa kwangu na kwao.